Kwa kweli niko na kipawa cha kucheza mpira, na kucheza mpira ni mojawapo ya vipawa ambavyo nimetumia kwa nyanja tofauti tofauti nikichezea timu tofauti tofauti ambapo imenisaidia pakubwa sana katika kucheza mpira. Na nikisema pengine kucheza mpira kumenisaidia hata kujuana na watu tofauti tofauti ambao walinisaidia katika kupata timu nzuri ambazo nilikuwa natumia kwa kukuza talanta yangu. Na nakumbuka nilikuwa kijana mdogo. Nilikuwa naona rafiki yangu akicheza mpira ambayo alikuwa ananizidi umri kidogo. Nilikuwa natamani kukuwa kama yeye. Lakini kwa hakika kile kipawa cha kucheza mpira kilikuwa ndani mwangu kwa sababu nilipokuwa nawatazama naona tu kitu inatokea ya kujifunza kucheza mpira. Na sikujizuia bali nilistukia nimeanza kufanya nao mazoezi ambapo tulijumuika pamoja. Tukaanza kupiga nao zoezi. Baada ya kufanya zoezi nikaona moja kwa moja naanza kucheza mpira, na si kucheza mpira bali nikaanza kuwa mojawapo wa mchezaji hodari ambaye alikuwa mtoto mdogo kwa timu nzima. Na hapo ilinisaidia sana katika hata ku, kuza talanta yangu ambapo kila mara nilikuwa nahakikisha wakienda kufanya zoezi pengine masaa ya jioni napatana nao tunaenda tunapiga nao zoezi na hata ikafika siku moja ambapo walikuwa wanasajili vijana wadogo ambapo walikua wanataka kuanzisha timu ya vijana wadogo. Na kwa hiyo timu ya vijana wadogo nikapatikana ni mojawapo ambaye alikuwa amesajiliwa. Hapo ndipo ndoto yangu ilianza kung'aa ambapo tulianza kuchezea nyanja ya chini ya mpira tukipanda pole pole mpaka siku moja tulifikia viwango vya taifa ambapo tulikuwa na mchezo ambao ulikuwa unashirikisha timu tofauti tofauti za watoto wadogo ambao walikuwa wanatoka kotini kwote njini na hapo ndipo niling'aa kwa sababu, kwa hakika nilionyeshe kipaji changu kwa kucheza mpira vizuri sana na nikawa mfungaji bora. Nikachukuliwa na mojawapo ya timu ambayo walininua kutoka kwa timu yangu. Na hiyo timu ambayo walininunua ni timu nzuri sana ambapo imekua na historia ya kupeleka vijana tofati tofauti ugaibuni, ulaya na hata kule uingereza na marekani. Na nilipoingia kwa hiyo timu kwa hakika nilonesha umahiri wa kugaragaza mpira ambapo nilijituma sana kimazoezi. Nikahakikisha kuwa kila hasubuhi ninapaomka, naamkia zoezi, nakimbia, naenda kwa kwa gym, napiga gym kuhakikisha mwili wangu uko sawa kabla ya kuenda shuleni. Na hiyo zoezi yote ilinisaidia. Mpaka hata vile nilikuwa kwa hiyo timu ambayo ni, nichukua mpya, nikawa mojawapo wa wachezaji ambao walikuwa wafungaji bora. Ingawaje kulikuwa na vijana wawili ambao walikuwa wananishinda kwa sababu mimi nilikuwa mgeni hapo ndani nao walikuwa na uzoefu wa muda mrefu. Lakini mda ulipozidi kusonga. Hapo ndipo nilizidi kuwa mahiri ambapo, mchezo wangu ulibadilika sana, nikaja nikawapiga hata kwa kufunga mabao wale wachezaji wawili ambao walikuwa mashauri sana. Sasa hapo ndipo kuna watu ambao walikuwa wanakuja kuangalia vijana wenye vipaji vizuri kutoka inje ya inje, hapo ndipo waliniona na wakanisajili. Nikaenda nikajiunga na mojawapo ya timu ya vijana kule ughaibuni. Hapo mpira wangu uliimarika sana na nikaanza kubadilisha mchezo wa mpira kwa sababu zoezi yenyewe ya huko ilikuwa ni zoezi kali sana. Na kazi ilikuwa si kazi nyingine bali kazi ilikuwa ni mpira asubuhi mpaka jioni, we ni kuamuka, kupigia zoezi kukula vizuri, kurudi kwa zoezi. Hakuna kazi ingine ambayo unafanya, ila ni zoezi tu na kusoma kidogo. Na hapo ndipo nilipata ujuzi mingi sana wa kucheza mpira, nilipata mazoezi ya mwili ya kutosha na nikawa mojawapo ya wachezaji ambao ni mashuhuri ambao wanapigania ratimu ya.

Kwa hakika mimi napenda vitu vingi katika shirika ambalo niko ndani mwake. Mimi nimekua mojawapo wa wakurugenzi na hata pia nikasimamia wafanyakazi kwa shirika letu na nilishikilia ukurugenzi wa ambako mkurugenzi wetu alikuwa mesafiri kidogo. Lakini sasa hivi ni kuwa nasimamia wafanyakazi wengine katika sekta tofauti tofauti kiujumula. Na penye mimi nilipenda shirika langu ni jinsi wanapea wafanyakazi, muda mzuri, wa kujifunza vitu vipya na vitu tofauti tofauti. Ukienda kwa makampuni mengine, hakuna muda ambao wanapea pengine, kampuni walipie, mjifunze vitu vipya. Lakini pale ambapo niko kwa mara mingi sana wamekua wakitupea muda wa hakika wa kuhakikisha ya kuwa tunashiriki kwa vitu tofauti tofauti tunapata mafunzo ambayo yanalipiwa. Na kampuni na hiyo pakubwa imetusaidia sana mimi nikiwemo katika kuimarisha hata pengine masomo yangu na atakujua pengine vitu ambavyo hatuko tumefunzwa na kujua zaidi tukiwa kwenye kazi. Alafu kingine napenda jinsi utaratibu umewekwa na sheria nzuri ambazo zina wafaidi wafanya kazi wote nami pia ambapo ule utaratibu ambao umewekwa na utaratibu mojawapo ya utaratibu mzuri sana. Ambapo kila mfanyakazi ako na uwezo wa kuzungumza na mkurugenzi mkuu ama msimamizi wafanya kazi kwa urahisi bila kupitia kwa mtu yoyote na wafanyakazi wako na uhuru wa kujieleza, kuuliza maswali na kulalamika masaa yote ambayo wanataka. Hiyo ni baadhi ya vitu ambayo navipenda kwa shirika ambalo nafanya kazi. Alafu lingine ambalo nalipenda zaidi ni ile ushirikiano wa kazi ambapo wafanya kazi wote wako na kitu ambacho kina wasukuma kwa pamoja. Ni watu ambayo napenda kazi yao na ni wafanyakazi ambao wako na bidii. Mara mbili tatu hivi tangia ni niende kwa hiyo shirika la kazi tumewaona mabadiliko makubwa ambapo tumeibuka watendakazi na wauza bidhaa bora zaidi kote nchini ambapo kuna shirika lingine limetushinda kwa vyovyote vile ila tumekuwa tukiibuka tu nambari moja. Kwa kufanya kazi vizuri kwa kuuza bidhaa kwa wingi na kwa kuunda wateja ambao hawatoki kwa urahisi hiyo ni baadhi ya vitu pia ambavyo nasema nimevipenda navyo alafu lingine ni mawasiliano. Kwa mawasiliano nimeona kampuni. Nimeona shirika ambalo nafanya kazi nalo. Liko na mawasiliano ambayo ni mazuri sana. Sijaona hata siku moja nikisimamia wafanyakazi. Kama kuna mfanyakazi mwingine atarushia mwenzake pengine mdomo ama amsengenye ama wapigane. Ilo ni jambo ambalo sijakuwa nikishudia ingawaje kukosangi makosa madogo madogo. Lakini kushuhudia eti watu wanapigana ama watu wanagombana kwa nguvu hiyo ni vitu ambavyo sijakuwa nikishuhudia hata kidogo. Na hilo nasema mmojawapo ya vitu ambavyo napenda kwa sababu watu anafanya kazi wanawasiliana vizuri. Hakuna kukugombesha mtu, hakuna kutusi mtu ila ni kuelewana na kufanya kazi kama ndugu na dada. Alafu lingine ambalo nimepata kutoka kwa hili shirika ambalo nafanya kazi ni jinsi linashirikisha wafanyakazi katika maamuzi yake ya mwakani na maamuzi yoyote ambayo yatabadilisha kampuni. Kila mara tukikua na mkutano pengine wafanyakazi wote na viongozi huwa naona kila mtu anashirikiana anatoa maoni kuhusu jinsi pengine watafanya hilo shirika letu lifaulu pakubwa. Alafu kando na hayo. Pia mara mingi wakiitisha wafanyakazi wakuje kwa mkutano wowote. Lazima watapewa fedha ya shukurani. Ambapo kila mkutano huwa na kikao, chake na fedha yake ambayo huwa inawasaidia. Kuendesha majukumu ya hapa na pale na mimi nafurahia sana kukua katika hilo shirika kwa sababu ni mej.

Kwa kweli, mimi kuenda kwa tamasha la mziki, huwa naenda karibu kila wikendi, ambapo wanamziki tofauti tofauti, wanakuja, wanaimba nyimbo za pengine kikwao, wanaimba nyimbo za kiswahili, na wanaimba nyimbo tofauti tofauti hata zingine za kingereza. Hapo ndipo kama watu wanapenda rege, mara mingi huwa inakuwa siku ya jumamosi ambapo watu wanajumuika kusikia pengine wanamuziki wa rege wa nchi yetu. Na hapo huwa inajaza sana na kunakuwa na kukatika, kunakuwa na kucheza, na kunakuwa na vifijo, na vigelegele mara mingi. Nikishuhudia kwa hiyo tamasha, huwa tunajikuta pengine watu kama elefu kumi, elefu nane, elefu kumi na mbili, mara mingi watu huwa wanajaa mpaka wanakosa nafasi na wamelipia tiketi, mpaka wanauliza sasa itakuwaje, wanaambiwa wenye wamelipa tiketi na hawajafaulu kuingia, wanawekewa pengine zile tevilevisheni kubwa kubwa ambazo watakuwa wanaona kuzipitia alafu, ikija pingine jumamosi ijayo wata wa shughulikia wakiwa wakwanza hiyo sehemu huwa inajaa mbaka ukitaka pengine kupata tiketi ya mapema unaikata katikati ya wiki. Kwa sababu ya mahali ambapo ule mziki unapigwa huwa unavutia watu wengi sana. Na kwenye hiyo tamasha la mziki huwa tunajifunza vitu vingi sana. Kwa maana utapata wanamziki, wanaimba vitu tofauti tofauti ambavyo vinavyokumba ama visa tofauti tofauti ambavyo vinakumba jamii. Na kando na hayo yote wanaimba nyimbo ambazo zinashika vijana warika ya sasa, nyimbo ambazo zinashika wazee, nyimbo ambazo zinashika kinamama na nyimbo ambazo zinashika taifa nzima. Nimekua nikishuhudia pakubwa jinsi wale wanamziki wimbo wao umebadilisha mawazo ya watu wote ambao wanaskiza zile mziki kwa sababu kuna moja wapo ya mziki ambayo walikuwa wanaimba kuhusu jinsi wavulana siku hizi wamekuwa wavivu hawataki kufanya kazi. Kazi yao ni kukaa tu sehemu sehemu wakitaka pesa ya rahisi. Na ukiona huyu mwimbaji alikuwa anasema hiyo haitakiwi kabisa mvulana anatakikana akuwe mahali kwa sehemu ya goldi anachimba. Ama anafanya kazi ya sululu. Ama anafanya kazi ambae inampa mapato. Na hivyo nasema kwa hakika tume. Saidika sana mimi kibinafsi nikienda kwa ule mziki. Wanajifunza mambo mengi sana. Huwa najifunza jinsi watu wanajipanga maishani, jinsi watu wanapigia mziki, jinsi watu wanahakikisha yakuwa, watu wote ambao wamekuja pale, wamepata ujumbe ufaao, kama wakina mama wanapata ujumbe ambao unastahili wa mama, kama nikina baba wanapata ujumba ambao una saidi baba. Na kama pengine ni vijana wa umri mdogo pia wanafaidika na wimbo ambao unaimbwa na pengine wale wanamziki wa rege. Na imekuwa ikisaidia sana kwa sababu utapata unajifunza vitu vingi kama na kumbuka ule wimbo ambao uliimbwa mwisho kuhusu jinsi vijana intakikana kuwa wafanyakazi ambao wanajituma kwa bidii. Nikaoni hilo jambo ni kweli, si kukaa tu mjini pengine kufanya shughuli ambayo hauna uhakika nayo utapata fedha kidogo, alafu jioni uende nyumbani. Lakini hapa, unafanya kwa ajili pengine ya kubadilisha maisha yako na hata maisha ya usoni. Na hivyo basi nasema mziki imetufunza sana, imetuelekeza, inatuelimisha, inatuonya, kutokuwa wavivu na pia ile mziki ambayo huwa nasikia ya reggae huwa inaguzia uhuru wa sisi kama Gen z hata pia wazazi, hata pia kina baba kuhusu, jinsi intakana waishi na watoto wao vizuri na utasikia wimbo inakanya wazazi usipo mfunza mtoto saa hizi. Na ni wimbo wa reggae utavuna badaye. Uko usoni. Kwa sababu pengine atakuwa jambazi ama tapigwa risasi uje umziki sasa mimi kwangu nasema. Zile nyimbo za mziki ni nzuri sana. Kwa afya na kwa.